Ninapokutana na kazi ya dharura kazini jambo la kwanza nafanya ni kutulia ili nifikirie kwa uwazi Kisha natathmini haraka tatizo lilipo na nielewe ni nini kinahitajikana kufanya kwa umuhimu kwa muda gani Baada ya hapo naipa kazi hiyo kipaumbele kuliko majukumu mengine Nikiweka pembeni yale yasio ya haraka napanga hatua na za kuchukua na kwa mipangilio Nikianza na yalio muhimu zaidi ili kupunguza hatari ya tatizo Ikiwa kazi inahitaji ushirikiano nawasiliana mapema na wazangu au waziwazi ili kila mtu ajue lake Wakati wakutekezaji nahakikisha kazi kuwa imefanywa kwa umakini bila kuharakisha kupita kazi ili kuepuka makosa Baada ya kumaliza nakaguwa matokeo na kujifundisha kutokana na uzoefu huo ili nijitiarishe zaidi ya dharura inavyozoea.

Napenda kusimamiwa na pia kusimamia kulingana na mazingira ya kazi ninapo kuwa nimeisimamiwa. Napenda kupata maelekezo za wazi na marejishwa wakunisaidia kuboresha utendaji wangu Hii hunifanya nijifunze haraka na kufanya kazi kwa ufanisi upande wa kusimamia ninafurahi kuongoza wengine na kuwa amrisha kwa skiza mawazo yao na kuhakikisha kila mtu anafanya kazi kwa ushirikiano Nina amini uongozi mzuri ni ule unaojenga timu, unaoweka malengo wazi na unaotoa maeleza msaada bila amri pekee.

Ndiyo kuna kumbukumu moja ya kutisha ambayo sisahao ilikuwa usikuwa usiku umeme ulikatwa gafla na kulikuwa na kimia mzito sana nilikuwa pekee yangu ndani ya nyumba kisha nikaanza kusikia sauti zinazo elekea kwa rumu yangu kama hatua ya mtu au kicho kisha polepole moyo ulikua unapiga kwa kasi na mazo akaanza kwa mbali nilijaribu kujituliza nikawasha tochi ya simu na kuangalia kila kona badaye ndipo niligundua ilikuwa upepo.

Ndiyo, nimewahi tembelea ziwa na mto, na uzoefu huo huwa wakufutia sana. Ziwa hunipa hisia na utulivu kwa sababu maji yake tulivu na upepo mwanana hasa unapo kaa kando ukiangalia mawimbu madogo iya kinipige ufweke. Mto kupande mwingine unifanya nijisikia mwenye nguvu zaidi kwa sababu ya maji inayotidetika kwa kasi sauti yake ikipelepeka hisiya na huayu wa mwendo kutembea maeneo haya undithidia kupumzika akili kufikiri na kwa utilivu na wakati wengine njifunza tatmini uzuri ya mazingina ya asili.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, heshima na kushirikiana. Napenda mahali ambapo mawasiliano yako wazi. Kila mtu anaheshimu mawezo ya mwenzake. Na kuna kazi ya timu badala ya mashindano ya sio taja na tija. Pia, napendelea mazingira ya nao himiza kujifunza na kuboresha ujuzi. Ambapo mtu anaweza kuuliza maswali bila kuogopa na kupata marejeo ya kujenga. Zaidi ya hayo, mazingira yenye mipango mizuri na malengo yaliowazi unizaidia kufanya kazi, kwa ufanisi na kwa motisha. Ndio maana inafaa uwe katika mazingira yanayokupa furaha. Na si mazingira yanayokupa hasira.

Napenda kusoma vitabu ya maharifa binafsi, biografia na sayansi kwa sababu vina nisaidia kujifunza kutoka kwa uzoefu wa watu wengine na kuelewa dunia zaidi. Pia, riwaya. Riwaya zenye hadithi za kusisimua na zenye ujumbe ya maisha. Hasa zile zinayo gusa maswala ya kijamii na maendeleo ya binadamu. Tatu kabisa, ninapenda kusoma hadithi za hekaya. Hadithi za hekaya huru vyema kwa sababu hunipa ucheshi ucheshi huongeza maisha ya binadamu riwaya ni mzuri na riwaya itukuzwe.

Jambo muhimu zaidi kwa dini ni maadili mema dini hunifundisha kuwa mtu mwema mtu mwenye heshima, mwaminifu, huruma na upendo kwa wengine Pia inanisidia kwa mwelekeo wa maisha kufanya maamuzi sahihi kudumisha amani wa moyo na hata nyakati ngumu Zaidi ya ibada ninaona dini kama mwongoza wa kuhishi vizuri na kushirikiana vyema Zaidi ya hiyo dini ni chanzo ya matumaini na nidhamu katika maisha yangu hunipa nguvu ya kuendelea hata ninapokutana na changamoto kwa sababu inanifundisha subira utulivu na kwa makini kina kwamba kila jambo lina kusudi Pia dini inasisitiza uwajibikaji binafsi kujua kuwa matendo yangu yanaathari kwa wengine na jamii kwa ujumla hunikubusha kuwa mafanikio ya kweli si mali cha au cheo peke bali ni kuishi na haki kusaidia wanaohitaji na kuishi kwa amani ya thamira safi Kwa ujumla, dini kwangu si desturi bali ni mwanga unaowangoza maamuzi tabia na mahusiano yangu ya kila siku.

Baada ya kuzingatia kwa makini, mafanikio yangu kazi ni mchanganyiko wa matokeo ya kazi nzuri na ufanisi katika ushirikiana na wengine kwa mfano na kwanza, kukamilisha miradi kwa wakati, ya pili, kuwaongeza ufanisi watimu, ya tatu, kupata Kutubali kwa bidhii. Ya nne, kuboresha ustadi binafsi. Ya tano, kwa kifupi, mafanikio yangu si matokeo ya kazi kamili bali ni changamoto wa ubora. Ufanisi, kuwa aje, binafsi kazini. Ikiwa unataka unaweza kuandika jibu fupi la kuvutia au kuzungumuza kwenye mahojiano kuhusu mafinikio kazini. Je, unataka nifanye hivyo.

Ndiyo, napenda kuvaa Kofia, hasa wakati wa jua kali au baridi Kofia hunisaidia kujilinda na hali ya hewa na pia huniongeza mtindo wa kujiamini Zaidi ya hapo, ni rahisi kuvaa na inaweza kuendelea na mavazi tofauti kulingana na tokio au mazingira Lakini Kofia hauezi yaivaa na suti Kofia unavaa wakati unapohitajikana kuvaa Hauvahangi na nguo ye rasmi ya kazi.

Kipawa changu kikuu na kupata ufumbuzi wa matatizo na kupanga kazi kwa ufanisi Hii inamaanisha nina uwezo wa kuchambua changamoto haraka, kujituma kazini, kushirikiana na wengine, kujifunza kazi haraka. Kwa maneno mengi, kipawa changu ni kuunganisha ujuzi vumilifu ufanisi ili kufanikisha kazi kwa kiwango bora.